Ninatumia simu yangu kwa nini zaidi? Simu yangu ya mkono ni kifaa muhimu sana katika maisha yangu kila siku. Hasa, kutokana na asili ya kazi yangu ya udaktari, ninaitumia sana kwa katika mambo mengi yanao husiana na kazi. Mawasiliano, kujifunza na pia kuhamasisha na kujitahidi kibinafsi. Kwa ujumla, simu yangu imesaidia kuongeza ufanisi kazini na kurahisisha maisha yangu ya kila siku. Kwanza kabisa ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano ya kazi kila siku huwasiliana na watu wengine na wenzangu, madaktari, wauguzi wa mahudumu na wanaokua katika wadi. Wengine ni familia za wagonjwa, wengine wa afya kupitia simu za kawaida ujumbe mfupi au programu za mawasiliano kama whatsapp. Mawasiliano haya ni muhimu sana hasa katika hali ya dharura taarifa huweza kuwa niza dharura zinahitajika kufikishwa haraka, kupitia simu naweza kupata taarifa kuhusu wagonjwa, mabadiliko ya ratiba au mashauriano ya haraka kuhusu matibabu pili, ninaweza kutumia simu yangu kama chombo cha mawasiliano marejeo ya kitabibu nimeweka programu mbalimbali ambazo ni za kitibabu na weza kutibu mambo mengi zinazo saidia katika kazi yangu kama vingine vile vitabu vya dawa miongoni mwa matibabu ya wagonjwa na kalkleta za kitabibu wakati mwingine ninapokuwa na pata programu za simu ambazo huweza kunisaidia kuendelea na kunifunza kuhusu magonjwa mengi. Ninapokutana na kesi yenye mchango wa changamoto nyingi ninaweza kutumia simu yangu na kufanya marejeo ya haraka ili kuhakikisha kuwa maamuzi ninayoyafanya yanazingatia ushahidi wa kisayansi. Hii unisaidia kuboresha ubora wa usalama wa huduma. Inazo zitoa tatu, ninatumia simu yangu kwa kujifunza na kujiendeleza kitaalamu na kueza kujiweka kuwa katika njia nzuri ya kitaaluma ya kisayansi. Kupitia simu ninasoma manakala mengi ya kiafya na natazama mihadhara mingi ambayo ni ya mtandaoni na kushiriki mafunzo mengi au washa fupi teknolojia imenifanya niweze kuwa na kujifunza katika wakati wowote na mahali popote hata nikiwa nje ya mazingira rasmi ya kazi. Hii inaeza kunisaidia kuendelea na kuwa daktari wa kisasa na inaeza kunifanya kufuatilia maendeleo mapya katika taalamu ya udaktari. Aidha, simu yangu ni muhimu sana katika usimamizi wa kazi zangu na muda. Huweza kunipa na kutunza ratiba yangu ya kila siku na miadi na vikumbusho vingi sana katika programu yangu. Pia simu huweza kunisaidia kueka wakati asubuhi kwa kuniamsha kwa alamu ilio ekwa katika simu, ambayo huweza kunisaidia kueza kufatilia ratiba yangu vyema. Pia, ninatumia simu yangu kwa mawasiliano ya kijamii na familia yangu nyumbani. Kwa sana, napenda kutumia simu kwa huduma za kidijitali na ambazo zinaeza kunisaidia na kunielimi.